Napenda mkate wangano yaani brown bread zaidi ingawa wakati mwingine hufurahia pia mkate mweupe kulingana na hali na chakula kinachoandamana nao upendeleo wangu huu unatokana na mchanganyiko wa afya ladha na namna unavyo nifanya nijisikie baada ya kula. Kwanza kabisa mkate wangano unafaida kubwa kiafya. Una nyuzi nyuzi nyingi ambazo husaidia sana katika mmengenyo wa chakula. Nime gundua kuwa nikila mkate wangano hushiba kwa muda mrefu zaidi ukilinganisha na mkate mweupe. Hii hunisaidia kudhibiti hamu ya kula mara kwa mara na pia kunipa nishati inayodumu badala ya nishati ya ghafla inayopotea haraka. Kwa upande wa ladha, mkate wangano unaladha ya asili na nzito kidogo ambayo ninaihusisha na chakula chakweli. Unakwenda vizuri sana na vitu kama chai, mayai, siagi ya karanga, parachichi au hata supu. Napenda hasa kula asubuhi kwa kifungua kinywa kwa sababu hunipa mwanzo mzuri wa siku. Hata hivyo siwezi kusema siupendi mkate mweupe kabisa. Kuna nyakati ambapo mkate mweupe huwa chaguo nzuri zaidi. Hasa unapokula na vyakula fulani kama chai ya maziwa, jamu au wakati wa sherehe na mikusanyiko mkate mweupe huwa mwepesi, laini na rahisi kutafuna. Jambo linalo ufanya upendwe na watu wengi.

Ninaposhiriki na timu, ninafanya mambo kwa dhana muhimu ili kuhakikisha tunafanya kazi kwa ufanisi, kwa heshima na kwa mafanikio ya pamoja. Kwangu, kazi ya timu si tu kukusanyika watu wengi. Bali ni kushirikiana kwa lengo moja, kila mtu akihisi anathaminiwa na anachangia kwa namna yake. Kwanza kabisa, ninaanza kwa kusikiliza. Kabla ya kutoa maoni au mapendekezo, napenda kuelewa mtazamo wa wengine. Kila mtu kwenye timu huwa na uzoefu, ujuzi au mawazo tofauti. Na kusikiliza hunisaidia kujifunza na pia kuepuka migongano isiyo ya lazima. Kusikiliza hujenga heshima na huonyesha kuwa kila sauti ina thamani. Pili, nachangia mawazo yangu kwa uwazi na heshima. Nikiwa na wazo au pendekezo, nalieleza kwa njia ya kujenga. Bila kudharau mawazo ya wengine. Ninatambua kuwa si lazima kila wazo langu likubalike. Lakini muhimu ni kushiriki na nia njema na kuboresha kazi. Pia, huwa tayari kupokea marejesho. Hata pale unapohitaji kunirekebisha. Tatu, nathamini sana mawasiliano mazuri. Katika timu, matatizo mengi hutokea kwa sababu ya kutoelewana. Ndiyo maana huwa najitahidi kuwasiliana kwa wazi, iwe ni kuhusu majukumu yangu, muda wa kukamilisha kazi. Au changamoto, ninazokutana nazo. Nikiwa na tatizo, hulizungumza mapema badala ya kulificha. Ili timu iweze kusaidiana kupata suluhisho.

Ndiyo, kupiga kura ni jabu muhimu sana kwangu. Na nalichukulia kama sehema ya wajibu wangu kama raia katika jamii si jambo la kawida tu la kufanywa kwa mazoea, bali ni kitendo chenye uzito mkubwa katika kujenga mstakabari wa nchi na jamii kwa ujumla. Kwanza kabisa kupiga kura ni njia ya sauti ya raia kusikika katika jamii ya kidemokrasia si kila mtu ana nafasi ya kuongoza au kufanya maamuzi ya moja kwa moja serikarini. Lakini kupitikia kura kila mtu anapata fursa ya kushiriki katika muelekeo wa uongozi. Kura moja inaweza kuonekana ndogo lakini inapounganishwa na kura za wengine huleta mabadiliko makubwa ndiyo maana naamini hakuna kura inayopatea bure. Pili, kupiga kura ni ishara ya uwajibikaji na kujali jamii. Watu wengi hulalamika kuhusu uongozi, huduma duni au maamuzi yasiyowafaa. Lakini hawashiriki katika uchaguzi. Kwangu kupiga kura ni njia ya kusema, "ninajali kinachotokea katika nchi yangu". Hata kama mgombea niliyemchagua hatashinda, najua nilitimiza wajibu wangu na kushiriki katika mchakato wa kidemokrasia.

Kinechofanya ni cheke ni maambo mandogo ya kilasiku. Kwanza kabisa, utani mzuri na wagafra. Hasa, uro wa akiri, siwa kuumiza. Mtu akitua jibura kuchekesha bila kutarajia au akicheza na maneno ya kwa ujanja. Hiyo hunivunja mbavu kabisa. Piri, hariza kawaida zinazoenda vibaya kidogo lakini kwa jia kuchekesha. Mfano, mtu akichiribu kuwa makini sana halafu akajikuta amekosea kitu rahizi. Si mwa dharau bali kwa ubinadamu. Mambo kama hayo hunikumbusha kwamba sote ni binadamu. Tatu hadithi za kweli zilizo simuliwa vizuri. Mtu anapojua kusimulia tukio la kawaida kwa mtindo wenye ucheshi sura, sauti na mapumziko sahihi ata tukio ndogo linaweza kuwa la kuchekesha sana.

Asubuhi yangu ilianza kwa utulivu na mipango mizuri. Nilipoamka jambo la kwanza nilifanya ni kuchukua muda mfupi wa kutulia na kupanga mawazo yangu. Huwa napenda kuanza siku bila haraka. Ili akili iwe tayari kukabiliana na majukumu ya siku. Baada ya hapo, niliosha uso kwa maji safi. Nikavuta pumzi ndefu. Chache, jambo linalonisaidia kuamka vizuri na kupata nguvu ya kuanza siku. Kisha, niliandaa kinywaji cha asubuhi. Mara nyingi huwa napendelea chai au maji ya uvuguvugu kwa sababu hunisaidia kuumisha mwili polepole. Wakati huo, nilipitia kwa haraka ratiba ya siku kazi nilizopanga kufanya, muda wa kupumzika na mambo muhimu yasiyopaswa kusahaulika. Kupanga siku mapema hunipa mwelekeo na kunisaidia kuepuka msongo wa mawazo baadaye. Baada ya hapo, nilitumia muda kidogo kusoma au kufuatilia habari muhimu kwenye simu yangu. Sio habari zote, habari zile zinazonisaidia kuelewa kinachoendelea duniani au kuniongezea maarifa. Hii hunifanya nijisikie nimeunganishwa na ulimwengu, hasa kabla ya kuanza, shughuli nzito za siku.

Kabla ya kulala usiku, huwa napenda kufanya mambo yanayonisaidia kutuliza akili na mwili ili nipate usingizi mzuri. Kwanza kabisa, hujaribu kupunguza shughuli zenye kuchosha au zinazoamsha sana akili. Hasa matumizi ya simu kwa muda mrefu. Nikimaliza kazi za siku nachukua muda wa kujitenga kidogo na kelele za siku nzima. Mara nyingi, huanza kwa kupanga mambo ya kesho kwa ufupi, si kwa undani sana. Bali kujiambia ni nini muhimu kinapaswa kufanyika. Hii hunisaidia kulala nikiwa na amani, bila mawazo mengi, kichwani. Baada ya hapo napenda kusoma kitu chepesi. Inaweza kuwa kitabu cha falsafa, makala fupi au maandishi yanayochochea tafakari. Kusoma hunisaidia kuachana na msongo wa siku na kuingia katika hali ya utulivu. Kabla ya kulala pia hujitunza kimwili kuoga kwa maji moto kidogo hunisaidia kulegeza misuli na kuondoa uchovu wa siku. Ni wakati ambao hunifanya nijisikie nikiwa safi mtulivu na tayari kwa mapumziko. Wakati mwingine nafanya mazoezi madogo ya kupumua au kunyoosha mwili kwa dakika chache ili kupunguza mvutano.

Asubuhi ni napo amka huwa na ratiba ambayo ina nisaidia kuanza siku kwa nguvu na uturivu. Kwanza kabisa na penda kuamka mapema ili nipate munda wakutosha wakujia ndaa. Baada ya kuamka huwa napanga kitanda changu ili kuanza siku kwa mazingira safi na yenye mpangirio. Kisha huwa napiga mswaki na kuoga ili kujihisi nimesha kuwa tayari kwa shuguri za siku. Baada ya hapo, napenda kufanya mazoezi madogo kama vile kunyoosha viungo au kutembia kidogo ili kuamsha mwiri na kuongeza nguvu. Para nyingi, pia hutumia mdamfupi kusoma habari au makara mtadaoni ili kujua kinacho enderea duniani. Hii huni saidia kuanza siku ni kiwa na taarifa sahihi na mtazamo mpana. Mwisho, huwa na kunywa kifungua kinywa chepesi kama chai, kahawa, juisi, pamoja na chakura kidogo ili kupata nguvu za kuenderea na shuguri za siku nzima. Kwa hiyo asubuhi yangu hujumuisha nidhamu, usafi, mazoezi, kupata taarifa na chakura cha afya ili kuanza siku kwa hali nzuri.

Kitu ninachokipeda zaidi ni kusoma na kujifunza mambo mapya. Kusoma hunipa nafasi ya kupanua upeo wa mawazo. Kunifahamisha tamaduni tofauti na kunisaidia kuelewa dunia kwa undani zaidi. Kupitia vitabu, makala na hata habari za mtadaoni unapata maarifa mapya kila siku. Kinachonivutia zaidi katika kusoma ni kwamba kila ukurasa mpya, ni kama safari ya kugundua kitu kipya. Wakati mwingine nakutana na hadithi, zinazoburudisha. Wakati mwingine wa uchambuzi wa kisayansi, unaonifanya kufikiria kwa kina. Hii hunipa msukumo wa kuendelea kutafuta maarifa bila kuchoka. Zaidi ya hayo, kujifunza hunisaidia kujiendeleza binafsi. Kila kitu kipya ninachojua hunifanya kuwa na mtazamo mpana zaidi na kunisaidia kuzungumza, na watu kwa uelewa mkubwa, ni kama hazina isiyoisha. Na ndio maana kusoma na kujifunza ni kitu ninachokipeda zaidi.

Ndiyo, nimewahi kushiriki mashidano. Mashidano mara nyingi hunipa nafasi ya kujipima uwezo wangu na kujifunza kutoka kwa wengine kwa mfano. Niliwahi kushiriki mashidano ya michezo shuleni ambapo tuligombea medali kupitia mpira wa miguu na mbio. Kupitia mashidano hayo, nilijifunza nidhamu, mshikamano wa timu na umuhimu wa kujitahidi bila kukata tamaa. Zaidi ya michezo, pia nilawahi kushiriki mashidano ya kitaaluma darasani kama vile mashidano ya kujibu maswali ya maarifa. Hapo nilijifunza kuwa maandalizi mazuri na kujiamini ni silaha kubwa ya ushindi. Kwa ujumla, kushiriki mashidano kuna nisaidia kujenga ujasiri, kunifudisha kushirikiana na wenzangu na kunipa uzoefu wa kipekee ambao hunifanya kukuwa zaidi kimaisha.

Ndiyo, video hutumika sana kwa mawasiliano katika dunia ya sasa. Kupitia video, mtu anaweza kufikisha ujumbe wake kwa njia ilio wazi zaidi na yenye mvuto. Video husaidia kuonyesha taswira, sauti na hisia kwa wakati mmoja. Jambo ambalo, maandishi pekee hayawezi kufanikisha kwa urahisi. Kwa mfano, mashirika hutumia video kueleza bidhaa zao. Warimu hutumia video kufundisha, wanafunzi. Na watu binafsi hutumia video kuwasiliana na familia au marafiki. Kupitia mitadao ya kijamii, video pia hfanya mawasiliano yawe ya haraka na rahisi kueleweka. Hasaa para ambapo maelezo ya kina yanahitajika. Kata hivyo ni muhimu kuhakikisha video zinazotumika kwa urahisi zina ubora, wa sauti na picha. Na pia zinawasilisha ujumbe kwa njia inayoheshimu hadhira. Kwa njia hii video hubaki kuwa chombo chenye nguvu cha mawasiliano katika maisha ya kila siku.

Tabia ninayoipenda kwa wengine ni uaminifu. Watu waminifu hufanya mawasiliano yawe rahisi na yenye kuaminika. Kwa sababu unajua wanachokisema ni cha kweli na hawafichi mambo muhimu. Uaminifu hujenga imani kati ya marafiki, familia na hata kazini. Na bila imani ni vigumu kushirikiana vizuri. Zaidi ya uaminifu napenda pia tabia ya heshima. Watu wanawo heshimu wengine huonyesha utu na kuzingatia hisia za kila mtu. Heshima huleta mshikamano na amani katika jami. Kwa hivyo, tabia ninazo zipenda zaidi kwa wengine ni uaminifu na heshima kwa sababu dizo msingi wa mahusiano mazuri na yenye kudumu.

Ningependa kurudi ujana kwa sababu kipindi hicho kinafuraha na nguvu nyingi, ujana hureta uhuru na kujirebu mabomapiya birahofu kubwa. Na pia na wakati wa kujifunza na kugundua vipaji binafsi katika ujana mtu huwa na marafiki wengi na nafasi ya kushiriki michezo, sherehe na shughuli mbali mbali zinazojenga kumbukumbu nzuri. Zaidi ya hayo, ujana ni kipindi cha ndoto na matumaini makubwa. Wakati huo mtu hujiona anaweza kufanikisha kila kitu. Na hiyo huleta msukumo wa kujitahidi zaidi. Kurudi jana kungekua nafasi ya kufurahia tena maisha bila, majukumu mazito na kupata uzoefu wa kipekee wa ujana.

Kwa kawaida nachaji kifaa changu mara moja au mbili kwa siku. Kutegemea matumizi yangu ikiwa natumia kifaa changu kwa muda mrefu kuangalia video kusikiliza muziki au mawasiliano na marafiki kupitia mitandao ya kijamii betri huisha haraka na hivyo nahitaji kuchaji mara mbili. Lakini siku ambazo matumizi ni makubwa mara moja tu inatosha na kifaa hufika jioni kikiwa bado na nguvu. Kuchaji kifaa mara kwa mara ni muhimu kwa sababu huhakikisha kiko tayari kila wakati na hakikatizi shughuli zangu muhimu. Pia, napenda kuchaji kifaa changu usiku kabla ya kulala ili asubuhi kiwe tayari kwa matumizi ya siku nzima. Hii hunisaidia kuepuka hali ya dharura ambapo betri huisha katikati ya kazi au mawasiliano. Kwa hivyo mara nyingi nachaji kifaa changu kati ya mara moja hadi mbili kwa siku. Na ratiba hii hunisaidia kuhakikisha kifaa kinaendelea kufanya kazi bila matatizo na kunipa uhakika wa kuendelea na shughuli zangu bila usumbufu.

Ndio, napenda kucheza michezo ya video kwa sababu hunipa burudani na kunisaidia kupumzika baada shughuli nyingi za kila siku. Michezo ya video huniweka katika hali ya furaha na mara nyingi hunipa changamoto za kufikiria, kwa haraka na kupanga mikakati. Kupitia michezo hiyo, mtu anaweza kujifunza uvumilivu, umakini na hata kushirikiana na wengine pale inapokuwa yatimu. Zaidi ya burudani, michezo ya video pia husaidia kukuza ujuzi wa teknolojia na kuimarisha uwezo wa kutatua matatizo. Wakati mwingine, michezo ya video hutoa nafasi ya kushindana na marafiki au watu kutoka sehemu mbalimbali duniani, jambo linalowaongeza urafiki na ushidano wa kiafya. Kwa hivyo, kucheza michezo ya video ni jambo ninalolipenda kwa sababu huniletea furaha, hunifundisha stand mpya na hunipa nafasi ya kushirikiana na watu kwa njia ya pekee.

Jukumu ninalolipeda zaidi kazini ni jukumu la kushirikiana na wenzangu katika kutatua changamoto. Napofanya kazi ya timu napata nafasi ya kujifunza mawazo mapya, kushirikiana na kuona jinsi kila mtu anavyoweza kuchangia kwa njia tofauti. Ushirikiano huleta matokeo bora kwa sababu kila mmoja huongeza nguvu na ubunifu wake. Zaidi ya hayo anapenda jukumu la kupanga na kuratibu kazi. Kupanga kunanisaidia kuweka malengo wazi na kuhakikisha kila hatua inafuatwa kwa mpangilio. Hii hunipa hisia ya uajibikaji na kunifanya nijue mchango wangu. Una umuhimu mkubwa katika kufanikisha kazi ya pamoja. Kwa hivyo jukumu la kushirikiana na kuratibu ndilo ninalolipenda zaidi kazini kwa sababu hunilatea furaha, hunijengea ujuzi na hunisaidia kuona matokeo ya juhudi zetu kwa pamoja.

Ripoti za kazi huandaliwa kwa hatua zinazosaidia kuwasilisha tarifa kwa uwazi na mpangilio. Kwanza kukusanya taarifa zote muhimu kuhusu kazi iliyofanywa. Malengo yaliowekwa na matokeo yaliopatikana. Baada ya hapo, taarifa hizo hupangwa kwa muundo unaoeleweka. Mara nyingi zikianza na utangulizi unaeleza lengo la ripoti na muktadha wa kazi. Sehemu kuu ya ripoti huonyesha kazi zilizotekelezwa. Changamoto zilizo kutana nazo na mafanikio yaliopatikana ili kuifanya riporti iwe rahisi kueleweka. Takwimu na vielelezo huongezwa kwa sababu vinaonyesha hali halisi wa uwazi zaidi. Hatua ya mwisho ni kuhariri na kuipitia ripoti ili kuhakikisha haina makosa. Na tarifa zote ziko sahihi. Baada ya uhakiki huo, riporti huwasilishwa ikiwa tayari na yenye ubora unaohitajika.

Ninapo shambulia tatizo kazini, hatua ya kwanza huwa ni kutambua chanzo chake kwa makini. Najiuliza ni nini kimesababisha changamoto hiyo na ni kwa namna gani inahusiana na majukumu yangu. Baada ya kuelewa chanzo na panga mkakati wakulitatua na kugawanya tatizo hilo katika vipande vidogo vinavyoweza kushughulikiwa hatua kwa hatua. Hatua inayofuata ni kutafuta taarifa na ushauri kutoka kwa wenzangu au vyanzo vya kuaminika ili kuhakikisha suluhisho litakalo patikana linafaa. Mara nyingi hushirikiana na timu kwa sababu mawazo tofauti huleta njia bora zaidi na kutatua changamoto kisha na chagua suluhisho linaloonekana kuwa na ufanisi zaidi na kulitekeleza kwa umakini. Baada ya utekelezaji napenda kufuatilia matokeo ili kuona kama tatizo limekwisha kabisa au bado linaendelea. Ikiwa bado lipo narudia mcha kato wa kuchambua na kuboresha suluhisho. Kwa njia hii kushughulikia tatizo kazini kunakuwa mchakato wa hatua kwa hatua unaohakikisha matokeo mazuri na ya kudumu.

Ndiyo, napenda kunywa maziwa kwa sababu ni kinywaji chenye virutubisho vingi ina, vinavyo saidia afya ya mwili. Maziwa yana kalisiamu inayojenga mifupi na meno kuwa imara na pia yana proteini zinazosaidia ukuwaji wa misuli. Kunywa maziwa kuna leta nguvu na kusaidia mwili kuwa na ustahimilivu zaidi katika shughuli za kila siku. Zaidi ya faida ya ki afya, maziwa pia ni kinywaji kinacho burudisha asubui kikombe cha maziwa husaidia kuwanza siku kwa nguvu. Na jioni husidia kupumzika, watu wengi hupenda kuchanganya maziwa na vyakula vingine kama chai, kahawa au nafaka. Jambo linalo ongeza radha na dhamani ya rishe. Kwa hivyo, kunywa maziwa ni jambo, ninalo lipenda kwa sababu huni letea afya bora, hunipa nguvu na pia huni burudisha katika maisha ya kila siku.

Kazi ninayoithamini zaidi ni ile inayohusisha kusaidiana kuhudumia watu moja kwa moja. Kazi za huduma kama ualimu, uuguzi au kazi za kijamii. Zinathamani kubwa kwa sababu zinaguza maisha ya watu kwa njia moja kwa moja na huleta mabadiliko chanya katika jami. Ualimu kwa mfano hujenga kizazi kipy kwa kuwapa maarifa na stadi za maisha. Na mchango wake huendelea kuonekana kwa muda mrefu. Vilevile, kazi za afya kama uuguzi na udaktari huonyesha thamani kubwa kwa sababu zinahusiana na kuokoa maisha na kuboresha ustawi wa watu. Kazi hizi zinahitaji moya wa kujitolea na huruma. Na matokeo yake ni kuhudumu kwa mtu binafsi na jamii kwa ujumla. Kwa hivyo, kazi ninayoithamini zaidi ni ile inayo. Imeweka binadamu na ustawi wao mbele. Kwa sababu hujenga msingi kwa maendeleo ya kijamii na kuonyesha thamani ya kweli ya utu na mshikamano.

Ndiyo, nina ubunifu kwa sababu napenda kutafuta njia mpya za kutatua changamoto na kuwasilisha mawazo kwa namna tofauti. Ubunifu hunisaidia kuangalia tatizo kwa mtazamo mpana na kugundua suluhisho ambalo si la kawaida lakini linafaa. Pia, ninapenda kujaribu mambo mapya kazini au katika maisha ya kila siku. Ili kuona ni ipi inaleta matokeo bora zaidi. Ubunifu hunihusisha pia na uwezo wa kuwasilisha taarifa kwa njia rahisi na yenye kuvutia. Kama vile kutumia vielelezo, mifano au mpangilio wa hatua kwa hatua. Pia hufanya kazi iwe rahisi kueleweka na huongeza ushirikiano na wenzangu. Kwa hivyo, kuwa mtu wa ubunifu kunanisaidia si tu kwa kutatua matatizo, bali pia kuleta msukumo wa hamasa kwa wengine.

Dio, napenda kurima bustani kwa sababu ni shuguri inayotoa uturivu na furaha. Bustani hunipa nafasi ya kuwa karibu na mazingira ya asiri. Kuona mimea ikikua na kufurahia matuda ya kazi ya mikono yangu. Kupanda mbegu na kuzioni zikimea huleta hisia ya kuridhika na matumaini mapya kila siku. Zaidi ya burudani, kurima bustani pia ni njia ya kujipatia chakura safi na chenye afya. Mboga na matunda ya nao patika na moja kwa moja, bustani ni huwa na ratha bora na husaidia kupunguza gharama za kununua sokoni. Pia bustani ni sehemu nzuri ya kupumzika na kutafakari kwani mazingira ya kijani. Na hewasafi huondoa msongo wa mawazo. Kwa hivyo napenda kurima bustani kwa sababu hunipa afya. Furaha na nafasi ya kuungana na asiri kwa njia ya kipekee.

Napenda kusoma vitabu vinavyo uhusiana na maendeleo binafsi na uongozi kwa sababu unisaidia kujifunza mbinu mpya za kujiboresha na kushirikiana vizuri na wengine. Vitabu vya haina hii hutoa marifa ya kupanga malengo, kushinda changamoto na kuimarisha uhusiano wa kikazi na kijamii. Vile vile napenda vitabu vya historia na tamaduni kwa sababu unipa mwanga kuhusu maisha ya watu wa zamani na jinsi jamii zilivyo badilika. Kusoma historia husaidia kuelewa mizizi na chagamoto za sasa na kupata hekima ya kuzitatua. Bali na hayo, vitabu vya hadithi na riwaya pia hunifutia kwa sababu hunipeleka katika, ulimwengu wa ubunifu na kunipa nafasi ya kupumzika. Hadithi hujenga hisia na hunisaidia kufikiria kwa mtazamo mpana zaidi. Kwa hivyo, vitabu ninavyopenda kusoma ni vya maendeleo binafsi, historia na tamaduni, pamoja na riwaya za hadithi kwa ajili ya burudani na msukumo wa mawazo.

Wakati wa msongo wa mawazo, napenda kuchukua muda wa kupumua kwa utulivu na kujuweka mbali ni chanzo cha shinikizo. Mara nyingi hufanya mazoezi mepesi ya kupumua kwa kina au kutembea kidogo ili kuondoa mawazo mazito. Pia kusikiliza muziki, wa taratibu au kusoma kurasa chache kwa kitabu. Hunisaidia kutuliza akili na kuleta mtazamo mpya. Ninapopata nafasi hujaribu kuzugumuza na rafiki au mwenzangu kazini. Kwa sababu kushirikisha mtu mwingine mara nyingi hupunguza uzito wa mawazo. Wakati mwingine huandika mawazo yangu kwenye karatasi, ili kuyaweka wazi na kuyatazama kwa mtazama wa nje. Hatua hizi huniwezesha kurejea kazini nikiwa na nguvu na mtazamo chanya zaidi.

Ndiyo, napenda kupiga chombo cha muziki kwa sababu hunipa nafasi ya kujieleza kwa ubunifu na kupata utulivu wa kiakili. Muziki huleta hisia na furaha na husaidia kuondoa msongo wa mawazo. Kupiga chombo kama gitaa, kinanda au ngoma hunihusisha moja kwa moja na sauti na midundo. Na hunifanya nijisikie huru na mwenye nguvu mpya. Zaidi ya burudani, kupiga chombo cha muziki ni njia ya kushirikiana na wengine wakati wa mazoezi au maonyesho. Muziki huunganisha watu na kuunda mshikamano wa kipekee. Hii hunifanya nipende zaidi shughuli hiyo kwa sababu siyo tu burudani binafsi bali pia ni daraja la kuwasiliana na jamii. Kwa hivyo kupiga chombo cha muziki ni jambo ninalolipenda kwa sababu huniletea furaha utulivu na mshikamano na watu wengine.

Napenderea suruari kwa sababu hunipa uhuru zaidi wa kusongea na kufanya shughuri za kila siku bira vizuizi. Suruari ya mara nyingi huwa rahisi kuvaa kazini kwenye safari au hata wakati wa mapumziko na hutoa mchanganyiko wa urahisi na heshima. Hata hivyo, sketi pia zina mvuto wake kwa sababu huonyesha mtido na hutoa mwonekano wa kipekee katika hafra furani. Sketi hureta hisia ya urembo na huvaa zaidi kwenye mazingira, ya sherehe au mikutano rasmi. Kwa hivyo, napenderea suruari kwa matumizi ya kila siku na urahisi wa harakati. Lakini pia natabua thamani ya sketi katika kuonyesha mtido na heshima kwenye hafra maarum.

Ninahifadhi pesa kwa kupanga bajeti na kuhakikisha matumizi yangu yanafuata mpangilio huo. Kila mwezi huweka kando sehemu ya mapato yangu kwa akiba kabla ya kutumia pesa zingine ili kuhakikisha akiba inakuwa kipaumbele pia napunguza matumizi yasiyo ya lazima kwa kuchagua kununua vitu muhimu pekee na kuepuka gharama za anasa. Njia nyingine ni kutumia akaunti maalumu ya akiba au mfuko wa uwekezaji mdogo ambapo pesa zinawekwa kwa kukua kwa riba au faida ndogo. Hii hunisaidia kujenga nidhamu za kifedha na kuhakikisha pesa hazitumiki kiholela. Wakati mwingine hutumia mbinu ya kuweka malengo ya kifedha kama kununua kitu fulani au kujiandaa kwa dharura. Ili akiba iwe na mwelekeo wa wazi. Nahifadhi pesa kwa bajeti, kupunguza matumizi yasiyo ya lazima na kuweka akiba kwenye njia salama zinazosaidia pesa kukua taratibu.

Napenda michezo kwa jia bili tofauti, kwanza kucheza michezo hunipanafasi ya kushiriki moja kwa moja, kujenga afya ya mwiri na kufurahia ushidani wa kirafiki. Shuguri kama mpira wa migu au mpira wa kikapu huniweka haina huni saidia kushirikiani na wenzangu kwa mshikamano wa timu. Piri, kutazama michezo pia ni burudani kubwa inareta msisimko wa kuona mbinu na ujuzi wa wachezaji. Na maranyingi huunganisha watu pamoja kupitia shangwe na hisia za ushidi au kushindwa. Kutazama michezo hundisha uvumirivu ni dhamu na hamasa ya kushinda changamoto. Kwa hivyo, napenda michezo kwa sababu kucheza hunipa afya na mshikamano na kutazama huniretea burudani na msisi mko wakipeke.

Kwa kawaida mimi hueda hospitari marachache kwa mwaka. Hasa pare inapohitajika kwa uchunguzi wa afya au matibabu maarum. Mara nyingi ni vizuri kupanga angarau maramoja au mbili kwa mwaka kwa ajiri ya vipimo vya jumra iri kuhakikisha mwiri uko katika hari nzuri. Wakati mwingine ziara huongezeka ikiwa, kuna tatizo raki afya renaro hitaji ufuatiriaji wa karibu. Lakini kwa mtu mwenye afya dhabiti kutemberea hospitali maramoja kwa mwoka kuchunguzi wajumra na kinga huwa inatosha.